Ni mchezo gani ungependa kujaribu ningependa kujaribu mchezo wa kandanda sijawahi kucheza mchezo wa kandanda ilihali nimeona wengi wakicheza hadi marafiki zangu wakicheza kwa hivyo mimi pia ningependa kujaribu huo mchezo wa kandanda ni kama wale wachezaji ninaowaona kwenye filamu.

Ni nini kinachokupa motisha kazini? Kusema ukweli kinachonipa motisha kazini ni mshahara wangu, wananilipa mshahara mzuri inayonipa motisha kufanya kazi kwa bidi na kumaliza wakati wangu kwa muda unaofaa Ndiyo mshahara wangu unaonipa motisha.

Kitabu ninacho kipenda, vitabu ninavyo vipenda vya zaidi. Ni vitabu vya historia. Vitabu vya historia vinavyonipa moti. Inaaniweza kujua mengi kuhusu yaliyopita wakati nilipokuwa sipo. Kwa hivyo ningependa kushauri mtu kusoma vitabu hivyo ili kuongeza ujuzi wake wa dunia.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Wakati mzuri ninaofanya kazi vizuri ni wakati wa asubuhi asubuhi inakua nimechangamka mwili umechangamka. Kwa hivyo asubuhi ndio ninaopenda kufanya kazi ilhali jioni nakuanga nimechoka.

Mazingira gani ya kazi unayapendelea? Napenda mazingira ya liotulia, mazingira ya hayana kelele, lile inaweza mimi kueza kufanya kazi yangu vizuri kwa makini. Bada ya badala kwenda mahali kuna kelele, sisi kufanya kazi vizuri kasabu ya kusumbuliwa kila masaa na kelele.

Niambie kuhusu mchezo wako unaopenda katika olimpiki kusema ukweli mchezo ninaopenda kwenye olimpiki ni mchezo kupigia bizi wale watu huwa wanaogelea vizuri sana, na kwenye kasi ile huwa inanivutia sana.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki Ninachofanya sana kupunguza matumizi ya plastiki huwa nikisha zitumia na sina hati nazo huwa naziikusanya naziweka tena pahali zitaporudishwa kule kwenye kampuni zilizo tengenezwa kule ndio.

uNa mahusiano gani na wazee wako waze wangu ni na mahuseno wakaribu sana wame niweza kunifundisha mengi wame nipea hekima, busara ndio maanake nawashukuru sana waze wangu Ndio maanakile ni konao karibu sana mahusiano yangu na yao ni yenye nguvu na yenye ukarimu sana.